Mimi hupenda kutembea mjini. Mjini pale ambapo kuna watu wengi, kuna magari mengi. Kuna maduka mingi na kuna vitu mingi. Mi huona ama kutizama. Ninapotembea mjini huwa najiunga na wenzangu, watu wenye haiba mbalimbali na naona yale ambayo siyajui. Ninajifunzia pale. Naam.

Kitu ambacho hufanya wakati nahitaji msaada kazini, mimi huangalia mwenzangu ambaye ako na ujuzi wa hali ya juu kwenye hii kazi yangu ama tunayekaribiana kikazi. Ninamuita ili anisaidie kwa kila ambacho nimekwama wa kile ambacho nahitaji msaada wake. Naam na kila mara huwa na aminia yule ambaye namhitaji aweze kunisaidia ili kazi yangu isiweze kuharibika ama ikuwe na makosa.

Nimewahi safiri. Mombasa. Mombasa ni mji mkuu wa nchi ya Kenya. Nimesafiri Mombasa na kuona mambo mazuri. Maana Mombasa ni mahali penye kuna aina ya raha. Na wakati mwingi naposafiri huko. Wanaenda kuwaka maamuteli. Ninapoyaona mambo mazuri. Nayapiga picha. Nabebana nayo ili nikaweze kuenda kuonyesha watu wa nyumbani ambao wanatoka mashambani. So mahali pazuri ambapo nimewahi isafiri n Mombasa.

Swali mzuri hili naam nawafahamu majirani zangu maana hawa ndiyo usaidizi wangu wa kwanza wa pili. Ninapohitaji msaada kila mara jirani ni mtu wa maana. Maana kwa kupitia kwa jirani naweza tunaweza ombana chumvi sukari na hata tusaidiane mawaidha. Jirani ni mtu ambaye ni wa dhamana. Wala si mtu ambaye wa kejeli na kumsahau.

Mimi kibinafsi hukaa hadi saa sita ya usiku wakati mwingi before ni lale ufanya shughuli zangu husoma kidogo kufanya kazi zangu. Na pia hucheza mchezo wa karate kwa simu. Napomaliza hapo nipo nitalala kwa sababu kila kitu changu itakuwa kimefikia kwenye kikomo na inaenda kupumzika.

Naamu naamu naamu naamu mi hupenda kuvaa kofia maana. Kitamaduni kofia kwa kutamaduni zetu ni uvaliwa na wanaume alafu napenda kofia maana. Ni njia moja wapo ya kumjali mzazi mzazi wangu wa kiume alikuwa akuwa kafia So ninapovaa kofia nahisi kana kwamba naendeleza uzao wa babangu. Na pia kofia usaidia wakati ambapo jua lina waka sana. Wakati unavaa kofia upunguza kuchomwa na jua. Na pia kofia uvaliwa kama mavazi. Kama maridadi kwenye sehemu zangu za mwili. Navyo vaa pia ulifu uchangia kwa kungara kwangu.